Napendelea zaidi kuwa katika mahali palipo kimya kuliko pahali na kelele nyingi. Mahali pa kimya unipa utulivu, huwakili na unisaidia kufikiria vizuri bila usumbuvu. Nikiwa katika mazingira ya kimya ninaweza kuzingatia kazi zangu hau mambo muhimu ninayopanga kufanya kwa umakini zaidi. Mahali pa kelele mara nyingi unifanya nikose umakini hasa kama ninafanya kazi au ninaitaji kufikiria kwa makini. Kelele nyingi zinaweza kusababisha uchovu wa ukali wa akili na kunifanya nijisikie kuchanganyikiwa Dio maana napendelea mazingira tulifu ambapo ninaweza kufanya kazi kwa ufanisi Hata hivyo, siwezi kusema kwamba sipendi kabisa mahali pa kelele Kuna nyakati fulani kama wakati wa burudani hau nikiwa na marafiki kelele za kawaida hua azinisumbui Lakini kwa shuguli za kila siku na kazi mahali pa kimya ndipo unifanya nijisikie vizuri saidi.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni malengo niliojiekea na ndoto za kuboresha maisha yangu Ninapofanya kazi huwa nawaza juu ya ku maendeleo yangu ya baadae na jinsi kazi ninayofanya leo inavyochangiwa kufikia malengo hayo Hii hunifanya nijitume na kazi kwa bidii hata pale kunapokuwa na changamoto Pia, motisha yangu hutokana na kuona matokeo mazuri ya kazi ninayofanya ninapofanikiwa kuitimisa jukumu langu na au kupata mrejesho mzuri kutoka kwa wakubwa au wateja hunipa nguvu na hamasa ya kuendelea kufanya vizuri zaidi Hali hii hunifanya nijisikie kuthaminiwa na kuniongezea kujiamini Zaidi ya hapo, mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano mzuri na wenzangu hunipa motisha kubwa kufanya kazi katika timu yenye maelewano heshima na mawasiliano mazuri hunifanya nifurahie kazi yangu kwa ujumla malengo ya ubinafsi matokeo ya kazi na mazingira mazuri ya kazi ndivyo vinavyonipa motisha ya kuendelea na kujituma kazini kila siku.